Mahali pazuri mimi nimewahi safiri ni jijini la nairobi mbuga la wanyama ambapo nilikuwa nimeenda kutalii kuona wanyama waliomo umo porini.

Ndiyo, mimi hupenda kuimba. Pale kanisani, mimi huongoza wanarika na pia watoto wadogo kuiba na pia watu wakubwa naongoza kuiba pia.

Na penda viatu za sneakers kwa sababu unaweza tembea kwa safari ndefu bila kusumbuliwa na viatu na pia niza bei rahisi enye inayofaa mnunuzi.

Kuepuka plastiki ambazo haziwezi tumika tena ikiwa kuna njia mbadala na kuzichoma plastiki ambazo hazitumiki kamwe.

Chakula ni kipendacho ni ugali na sukuma. Ni chakula ambacho ni kitamu na kinapendeza na kinaezaliwa na watoto na pia watu wazima na nirahisi kukipata.

Shuguri yangu ya kupendeza ni utalii. Mimi hupenda sana kutalii inje na dani ya nchi. Na ninapenda kuchukua video na pia kupiga picture ya vitu zinavyopendeza.

Kinywaji ni kipendacho zaidi ni juisi ya matunda ya nanasi ambayo ni muhimu mwilini na huwa inatumiwa na kila mtu mdogo au mkubwa na pia huwa inakinga magonjwa ya aina mbalibali.

Mimi hupenda kulala mapema ili kuupa mwili nafasi ya kupumzika ili nieze kulaukia kazi zingine kwa utaratibu.

Mimi huamka mapema ili kuhakikisha nimefanya kazi zozote zile niliyokuwa nimepanga kuzifanya, kwa wakati wake.

Sijawahi safiri na ndege ila, natamani siku moja na nina uhakika siku moja nitasafiri nikitumia ndege, ili kujua mengi nje ya dunia na pia kujua kuhusu ndege.

Kubu kubu zuli kutoka utotoni ni kwamba nilikuwa mtoto mjasili ambaye alikuwa anakadhili shahili na kupata zawadi tele kutoka kwa wakubwa wangu na pia nilijivunia mengi.

Huwa nawafahamu majirani wangu, huwa tunasaidiana, kukuza, biashara na pia kuelimishana jinsi ya kuishi na watu na jinsi ya kushirikiana na kupendana.

Naweza kushiriki katika kazi ya walimu wa chekechea. Nilichagua kazi ya walimu nilipomaliza kidato cha inne ambako nilifanya masomo yangu na nikamaliza.

Napenda kukula sukuma wiki ikiwa imechanganywa na kabeji na matawi ya kunde inayosaidia kusafisha damu mwilini na pia kuongezea damu.

Anza muradi mpya wa kazi, lazima niangalie kwenye bidhaa zinatoka, bei yake, na pia mahali ninaweka kazi kama kuna watu na kama bidhaa zenye nikonazo ziko.

Chakula cha jadi nikipendacho ni mihogo na viazi vikuu. Ambavyo husaidia mwili kwa kua na guvu na pia husaidia mifupa kuwa ngumu na kavu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku yenye nilipozaliwa, ambapo mimi hualika marafiki na ndugu zangu. Tunasherehekea pamoja na tunakula pamoja kwa amani na utulivu.

Napenda kukunywa maziwa sana, maziwa ni kinywaji changu, kenye kikinanipendeza zaidi ya zote, na pia ina manufaa kwa mwili hutupa proteini.

Mimi huenda kufunza kutoka saa moja asubuhi mpaka saa sita mchana alafu baadae naenda nyumbani nafanya kazi za nyumbani kama vile kuosha vyobo kupika na kufua.

Nigepeda kujifunza, kuhusu, kuendesha gali za kurima barabalani na kujiba mashimo na pia kutoa takataka kwa mazigira ya maji.

Mimi hushelekea siku yangu ya kuzaliwa na malafiki na familia ambapo huwa tunaenda kujivinjari na ku kuogelea na kukula keki ambayo ninayoipenda ya limau.

Mimi hufuata timu ya Asenali ambayo inawachezaji hodari na pia inawachezaji wanaojiaminia na wanapenda kucheza sana.

Napenda kuadika kwa kompyuta, kwa sababu kompyuta hurahisisha mambo na pia haichukui muda mrefu na inafanya kazi ikue nzuri na imepangwa vizuri.

Mimi hushirikiana na wengini kwa kuenda kuangalia wagonjwa hospitalini. Pia kutembelea wasiojiweza na pia wazee ili kuwasaidia kifedha na pia mahitaji mengineo.

Majira ninaopenda ni musimu wa masika ambapo hakuna mvua mingi ambapo ninaweza kupanda na kuvuna kabeji za kuuza sokoni na pia mashuleni.

Sipendi kuzugumza kuhusu siasa kwa sababu sina hiyo ujuzi ama elimu ya kuzungumzia kuhusu siasa lakini nawapenda wanasiasa na pia ninawashikilia mimi.

Inapenda langi ya samawati, ikiwa imewekwa kwa ukuta ya nyumba kwa sababu inavutia. Na pia, inaleta mwangaza kukiwa na giza. Na pia ni langi.

Mimi hupenda kuchora. Angalau micholo ya kichaka Maua Na wanyama wa polini ambao wanapendeza na ninawapea majina yao.

Naam, ninanunua vitu, kutumia jia ya simu na pia, ninatumia pesa ya mkono, kununua vitu lakini napenda sana kutumia jia ya simu.

Naam, nimewaifikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu ya changamoto ninazo zikumbana kutokana na kuajiriwa na pia mshahara ninayopata ya.

Njia zenye huwa natumia kupumzika. Mimi hufanya mazoezi kama vile kucheza mpira. Kuogelea na pia kuenda maktabani. Kusoma vitabu tofauti tofauti hapa na kule.

Nishawahi fuga kuku ambao wananisaidia kukuza mimea nikitumia mbolea yao na pia ninawauza wananipa pesa za kununua vitu vya nyumbani.

Penda mtaa wangu kwa sababu kuna mawasiliano mazuri watu hulinda vitu za wengine hakuna wezi kwa mtao wetu na kazi hufanyika kwa utaratibu ambavyo inapendeza.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa siku. Asubuhi nikiamka nafanya mazoezi, mchana na jioni nafanya mazoezi kabla nilale.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki wangu na familia tunajiunga pamoja, tunaenda kuogelea na tunakula pamoja na pia tunacheza michezo ya kuigiza pamoja na wao.

Mahali ninapoishi ni karibu na barabara. Nyumba ninayoishi imejengwa kwa mawe, na nilikuja mahali hapa. Mwaka wa ishirini ishirini na tano, mwezi wa Januari.

Napendelea kusoma sana kwa sababu nikisoma huwa naelimika na ninapata elimu na pia bado napenda kuandika kwa sababu nikisoma nafaa niandike kenye nimesoma hiyo siku.

Nimewahi kushiriki mashindano ya kuwakariria shairi katika shule tofauti tofauti na nikaweza kupata zawadi kama vile vitabu na vitu zingine zu.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni zoezi linalofanya damu itembea kwa mwili vizuri na pia inawezesha miguu kupata nguvu ya kwenda mbali na karibu.

Mimi huwa nasoma gazeti kila siku ili kujua yalio ibuka na bado yanayotangazwa kutoka kwa wakuu wa polisi na kutoka kwa rais wetu aliye uongozini na pia.